Ndiyo napenda chakula cha haraka lakini sikila saa kuna zile siku nimechoka nimetoka kazini au shule late au nina njaa ya haraka hapo chips baga au pizza utokelezea kama risk mara nyingi napenda chips masala na baga yenye cheese na lettuce kibao pizza pia hunibamba sana especially ikiwa na topping ya huko ya pepperoni.

Napenda kucheza mpira wa miguu zaidi ya michezo mingine. Kwanza mpira unaunganisha watu, naweza kucheza na marafiki mtaani, shuleni au hata kazini. Wakati wa timu mbili ni mchezo unaohitaji nguvu, kasi na akili ya kupanga na mimi hufurahia ile hisia ya ushindi au hata mchezo, kisha ukivaa sare lakini zote mbili lakini timu zote mbili zile kabidi.

Kwanza nakuwa na mawasiliano ya uwazi, tunatumia apps kama Slack, Teams, WhatsApp au Zoom kuwasiliana mara kwa mara. Kila mtu anajua responsibilities zake na time frames. Kweka mpaka ya muda, tunapangashe jusi ya kazi ndi na deadlines wazi na kila mtu wana zingatia time zone tafati yile kuwafika delay. Kugawana responsibilities, kila mtu ana jua majukumu yake na tunashirikiana pale kunapo hitajika yupunguza mkangu. Mchanganyiko linaboresha efficiency.

Ndelea viatu vinavyokuwa comfortable na stylish kidogo. Kwa kila siku napenda sneakers. Zinafaa kwa kwenda shuleini kazini au hata kutumia mtaani na marafiki. Zina comfort, zinavo beba miguu vizuri. Na pia zinapendeza kwa casual outfits. Kwa masherehe au kesha maalumu, napenda sandols au flats. Hasa zile ambazo zina design simple lakini, shik.

Somo nalopenda zaidi ni historia. Napenda historia kwa sababu inaniwezesha kujua jinsi dunia ilivyokuwa zamani. Tamaduni tofauti, na matukio yaliyounda maisha yetu ya sasa. Inanipa perspective tofauti juu ya siasa. Uchumi na jamii na mara nyingi. Huwa na stories za kuvutia ambazo huwezi kusahau.

Huandama hospitali mara chache tu kwa mwaka isipokuwa pale kuna shida au appointment maalum. Kwa kawaida naenda hospitali kwa check up ya kawaida, chanjo pale ninapokuwa na homa maumivu au dalili nyingine za ugonjwa. Kwa wengi, hii naweza kuwa mara moja au mara mbili kwa mwaka ikiwa afya iko vizuri na hakuna dharura.

Zoea nzuri nililojenga ni kupanga vizuri siku yangu kila siku nilianza kutengeneza routine ya asubui kuamka mapema kufanya mazoezi madogo stretching na kisha kusoma aa kupanga kazi za siku. Imensaidia kuwa productive, stay focused na kushugulikia kwa kila kitu kwa wakati wake zaidi ni ilijenga zoea la kutumia teka kwa wangalivi.

Napenda kula ugali zaidi ya wali. Ugali ni classic mila kenya. Zinakubalika karibu kila kitu wa uganya ama samaiki na hata maharagwe. Ni simple for feeling. Naweza kula lunch. Naweza kula lange au baada ya kula kwisha nzuri ya ugali. Zaidi ugali unakufundisha kulisha kwa kiasi na unaweza kuadjust kulingana na aina mboga au stew unayopika.

Juisi ya machungwa ndiyo ninayoipenda zaidi. Napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni fresh, sweet na kidogo chachu. Inakufanya uhisi refreshed, especially pale asubui au jioni. Joto la Mombasa. Pia ni afya kwa sababu wa inajaza vitamini C na ina antioxidase. Na inaweza kusaidia ya kuongezea kinga.

Nchi ninayopenda kutembelea ni japan napenda japan kwa sababu ni mchanganyiko wa historia ya kipekee na teknolojia ya kisasa. Na kila kona ya nchi ina kitu cha kipekee cha kuonyesha. Napenda sana kuona temples za jadi, gardens za majani ya kijani na miji yenye usafi na aodo. Ukiangalia Tokyo, Kyoto na Osaka unapata tofauti kubwa ya lifestyle na culture na hiyo inanifanya nipate experience ya kipekee.